Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswahili niliyefundishwa naye nikiwa shuleni kwa sababu alikuwa na mchango mkubwa sana katika maisha yangu ya kitaaluma na kimaadili. Mwalimu huyu alikuwa mtu mwenye nidhamu, uvumilivu na upendo kwa wanafunzi wake. Alifundisha kwa bidii na hakupenda kuona mwanafunzi anaachwa nyuma. Kila alipoingia darasani alikuwa anahakikisha kuwa somo linaeleweka kwa kila mwanafunzi hata wale waliokuwa na uwelewa mdogo. Alikuwa tayari kurudia somo maranyingi bila kuchoka, hadi wanafunzi waelewe. Kilicho nivutia zaidi kwa mwalimu huyu ni njia yake ya ufundishaji. Alitumia mifano halisi kutoka katika maisha ya kila siku, jambo lililofanya somo la kiswaili lionekane rahisi na lenye kuvutia. Alitufundisha kusoma kwa kujiamini, kuandika kwa usahihi na kuzungumza kiswaili fasaha bila woga. Kupitia yeye nimejifunza umuhimu wa lugha katika mawasiliano na katika kujitambua kama mwananchi. Zaidi ya masomo darasani, mwalimu huyu alikuwa pia mweledi na mshauri mzuri. Alituhimiza kuwa na nidhamu, kuheshimu watu, kupenda elimu na kujituma katika maisha. Alikuwa akituonya kwa upole pale tulipo kosea na kututia moyo pale tulipo fanya vizuri. Maneno yake yalikuwa na athari kubwa sana katika kunijenga kimaadili na kisaikolojia. Hadi leo nakumbuka kwa sababu msingi alioniwekea imenisaidia sana katika maisha yangu ya sasa. Alichangia kunifanya nipende kusoma, kujiamini katika mawasiliano na kuthamini elimu. Kwa kweli, huyu ni mmoja wa walimu ambao sitaweza kumsahau kamwe katika maisha yangu.

Ninaifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Kwa sababu, ninaamini kuwa akiba ni msingi muhimu wa usalama wa maisha ya sasa na ya baadae. Kwanza, huanza kwa kupanga bajeti yangu. Kila ninapopata kipato hutenganisha pesa kulingana na mahitaji muhimu kama chakula, kodi, usafiri na mahitaji mengine ya msingi. Baada ya hapo, huweka pembeni kiasi maalum cha pesa kwa ajili ya akiba kabla sijaanza matumizi mengine. Hii hunisaidia kuepuka kutumia pesa zote bina mpango. Pili, huweka akiba yangu katika sehemu salama kama benki au kikundi cha kuweka na kukopa. Vinajulikana sana kama vikoba au sarkoz. Njia hii, unisaidia kuepuka kishawishi cha kutumia pesa ovyo na pia hunipa uhakika wa usalama wa fedha zangu. Wakati mwingine, hutumia akaunti maalumu ya akiba ambayo siitumi kwa matumizi ya kila siku. Tatu, hujipanga na kupangia malengo ya akiba. Kwa mfano, ninaweza kujiwekea lengo la kuokoa pesa kwa ajili ya dharura, elimu, kuanzisha biashara au kununua mahali fulani. Kuwa na malengo, hunipa motisha ya kuendelea kueka akiba hata kama kipato ni kidogo. Njia ya nne ambayo ninaifadhi pesa ni kujitahidi kupunguza matumizi ya siyo ya lazma. Mimi huangalia mambo ambayo si ya muhimu sana na kuyapunguza au kuyaacha kabisa. Ili kuongeza kiasi cha pesa kinachoelekezwa ka akiba. Pia, hujifunza kuishi kulingana na uwezo wangu ili kuepuka madeni ya siyo ya lazma. Mwisho kabisa, nimeweka nidhamu na uvumilivu katika kuhifadhi pesa. Ninajua kuwa akiba hujengwa taratibu. Hivyo, sio lazima iwe kiasi kikubwa mara moja. Hata akiba ndogo nikiifanya kwa muda mrefu huwa ya faida kubwa baadae. Kwa jumla, kuifathi pesa hunipa amani ya moyo, uhakika wa kesho na kunisaidia kufika malengo yangu ya maisha.

Ninatumia simu yangu kama kifaa muhimu cha mawasiliano, kujifunza na kurahisisha shughuli zangu za kila siku. Lakini, mimi hujitahidi kuitumia simu yangu kwa nidhamu ili isiniathiri vibaya. Kwanza, ninaitumia simu yangu kwa mawasiliano. Mimi hupiga na kupokea simu, hutuma na kusoma ujumbe kupitia simu, na mitandao ya kijamii kama wasapu. Mawasiliano haya hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi au kurahisisha masomo yangu na kuwa kwa wakati. Pili, mimi huitumia simu yangu kwa kujifundisha na kupata maarifa. Huwa ninatumia intaneti kusoma taarifa mbalimbali, kutafuta masomo, kuangalia video za elimu na kufanya utafiti mdogo mdogo kila ninapohitaji. Pia, h utumia programu za kujifunza kama vile kusoma vitabu vya mtandaoni au kujifunza ujuzi mkubwa unaonisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Njia ya tatu ninayotumia simu yangu ni kwa kazi na shughuli za maendeleo. Mimi huhifadhi kumbukumbu, hupiga picha au video kutumia simu yangu kwa ajili ya kazi, kutuma nyaraka au kufuatilia taarifa muhimu. Simu hunirahisishia kufanya kazi popote pale bila kubeba vifaa vingi. Njia ya nne ninayotumia simu yangu ni kwa burudani lakini kwa kiasi. Mimi hutazama video kusikiliza muziki au kufuatilia habari na mitandao ya kijamii wakati wa mapumziko. Hata hivyo, huwa ninajitahidi nisipoteze muda mwingi kwenye burudani ili kuepuka athari na kuathiri majukumu yangu ya kila siku. Njia ya mwisho ninayotumia simu yangu ni kujitahidi kudhibiti matumizi ya simu kwa kuweka mipaka ya muda, kuzima taarifa zisizo za lazima na kuhakikisha simu hainitawali bali inanisaidia. Kwa jumla, ninatumia simu yangu kwa manufaa ya maendeleo na mawasiliano huku nikiepuka matumizi mabaya yanayoweza kunipotezea muda na mwelekeo wa maisha yangu.

Ninatazama video mtandaoni katika majukwaa mbali mbali kulingana na ina ya video ninayotaka. Lakini, hujitahidi kuchagua maudhui yenye manufaa na yanayofaa maadili yangu. Kwanza, ninatazama video nyingi kupitia YouTube. Jukwaa hili hunipa nafasi ya kupata video za kielimu habari vipindi vya mafunzo mahubiri muziki filamu fupi na vpindi vya burudani youtube inanisaidia kujifunza mambo mapya kupata maarifa na pia kujiburudisha kwa njia yenye manufaa. Pili, ninatazama video kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na TikTok. Hapa, kutazama video fupifupi zinazohusiana na habari, elimu, ujasiri asli ya mali, ucheshi au motisha. Video hizi hunisaidia kupumzika na wakati mwingine hunipa mawazo mapia au kunifundisha mambo kwa mda mfupi. Tatu, ninatumia programu za mawasiliano kama WhatsApp. Ambapo, hupokea na kutazama video zinazotumwa na marafiki, familia au vikundi mbali mbali. Video hizi maranyingi huwa za kielimu, kidini, abari au burudani na unisaidia kwendelea kuwasiliana na watu walionizunguka. Nne, wakati mwingine, ninatazama video kupitia tovuti au programu maalumu za filamu na vipindi kulingana na upatikanaji na uwezo wangu. Hapa, utazama filamu, tamthilia au vipindi maalum kwa ajili ya burudani na mapumziko. Kwa ujumla, ninatazama video mtandaoni kwa lengo la kujifunza, kujiburudisha kwa kiasi na kupata taarifa. Huku, nikia kikisha ninachagua mauthui mazuri, yenye faida na yanoyochangia maendeleo ya mawazo na mawisha yangu kwa ujumla.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano, ingawa si kila wakati, bali pale inapohitajika na inapokuwa na umuhimu. Kwanza kabisa natumia video kwa mawasiliano ya ana kwa ana kwa njia ya mtandao kama vile video call kupitia WhatsApp, Zoom au Google Meet. Njia hii hunisaidia kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu walioko mbali nami kama familia, marafiki au wenzangu wa kazi. Kupitia video, ninaweza kuona sura, hisia na lugha ya mwili jambo linalofanya mawasiliano yaeleweke vizuri zaidi kuliko sauti au maandishi peke. Pili, ninatumia video kwa kutoa au kupokea maelezo. Wakati mwingine, ni rahisi kueleza jambo kwa video kuliko kwa maandishi. Hasaa, pale panapo husisha maelekezo ya vitendo. Video hunisaidia kuonesha hatua kwa hatua au kuelewa vizuri jambo fulani kwa kuona moja kwa moja. Tatu, ninatumia video kwa mawasiliano ya kikazi au kielimu. Hii ni pamoja na mikutano ya kazi, masomo ya mtandaoni au majadiliano ya kikundi. Video hunisaidia kuongeza umakini, ushiriki na uwazi katika mawasiliano. Hasa pale panapohitaji, maamuzi au maelezo ya pamoja. Hata hivyo, hujitaidi kutumia video kwa nithamu kwa sababu kutumia interneti nyingi na muda mwingi. Hivyo huchagua kutumia video pale tu inapokuwa muhimu na kwa muda uliopangwa. Ninatumia video hasa kwa mawasiliano kwa lengo la kuboresha uelewa, kuimarisha uhusiano na kurahisisha mawasiliano. Huku nikizingatia matumizi sahihi ya muda na raslimali.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue. Ninaipenda rangi hii kwa sababu inanipa hisia ya utulivu amani na kujiamini kila ninapoiona. Ninahisi akili inatulia na mawazo yanakuwa wazi. Ninaiona rangi ya blue katika mazingira mbalimbali ya maisha ya kila siku. Kwanza, ninaiona angani hasa wakati wa mchana penye anga safi. Kuangalia anga ya bluu, hunifanya nijisikie huru na mwenye matumaini. Pili, ninayona baharini na kwenye maziwa. Ambapo, rangi ya maji unionesha uzuri wa asili na nguvu ya uumbaji. Pia, ninaiona rangi ya bluu katika mavazi na vifaa ni navyotumia kama nguo, vyatu na simu. Napendelea kuva au kutumia vitu vyenye rangi hii kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu na mtulivu. Aitha, rangi ya blue hutumika sana katika nembo za taasisi, ofisi na mitandao ya kijamii. Jambo linaloifanya ionekane ya kuaminika na ya kitaaluma. Ninapenda rangi ya blue kwa sababu inanipa utulivu wa moyo, inanifanya nijiamini na inaonekana karibu nami katika mazingira mengi ya maisha kuanzia asili hadi katika matumizi yangu ya kila siku. Rangi hii ya blue hunikumbusha mambo mengi, mazuri na ya muhimu katika maisha yangu. Kwanza, hunikumbusha amani na utulivu wa moyo kila ninapoiona. Ninahisi kama mawazo yanapungua, msongamano na akili inapata utulivu. Hunifanya nijisikie salama na mwenye subira hata katika nyakati zenye changamoto. Rangi hii pia hunikumbusha asili, hasa anga na maji ya bahari na maziwa. Hii hunifanya nikumbuke uzuri wa dunia, nguvu ya uumbaji na umuhimu wa kutunza mazingira. Pia inanikumbusha uaminifu na uwajibikaji kwa sababu mara nyingi hutumika kuwakilisha ukweli, uaminifu na weledi. Hivyo hunikumbusha umuhimu wa kua mtu mwaminifu, mtulivu na mwenye msimamo katika maisha. Rangi ya blue pia hunikumbusha ndoto na matumaini ya baadae. Anga la blue hunionesha kuwa bado kuna nafasi ya kufikia malengo yangu na kutimiza ndoto zaangu.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia mbalimbali za heshima, uwazi na ushirikiano kulingana na mazingira na aina ya mawasiliano yanayohitajika. Kwanza, ninawasiliana nao ana kwa ana pale inapowezekana. Njia hii hunisaidia kueleza mambo kwa uwazi zaidi, kusikiliza maoni yao na kujenga uhusiano mzuri wa kikazi. Mawasiliano ya uso kwa uso pia hunisaidia kuepuka kutoelewana kwa sababu ninaweza kuona hisia na lugha ya mwili. Pili, ninatumia simu na ujumbe mfupi kwa mawasiliano ya haraka na wafanyikazi wenzangu. Hii ni pale panapohitaji taarifa za dharura, kukumbushana majukumu au kufuatilia maendeleo ya kazi. Njia hii ni rahisi na inaokoa muda. Njia ya tatu ambayo ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu ni kutumia mitandao ya kijamii na programu za kazi kama WhatsApp, barua pepe au mifumo ya ofisi. Hapa, ninatumia taarifa, rasmi, nyaraka, ratiba za kazi na maelekezo muhimu. Huwa makini kutumia lugha yenye heshima na ilio wazi ili ujumbe wangu ueleweke vizuri. Nne, ninashiriki katika mikutano ya kikazi. Iwe ni ya ana kwa ana au mikutano ambayo inafanywa mtandaoni. Mikutano hunipa nafasi ya kujadili mawazo kutoa maoni na kusikiliza wengine na kushirikiana kutatua changamoto. Hii huimarisha kazi ya timu na mshikamano. Njia ambazo ninawasiliana na wenzangu kazini kwa ujumla ni kwa kuzingatia heshima, ushirikiano na uwajibikaji kwa lengo la kuhakikisha kazi zinafanywa kwa ufanisi na mazingira ya kazi yanabaki kuwa mazuri na yenye maelewano.